Ninashughulikia wateja kwa kuhakikisha na wakaribisha kwa heshma na tabasamu, kisha nasikiliza mahitaji yao kwa makini bila kuwakata maneno ili kuelewa tatizo au ombi lao vizuri. Baada ya hapo, natoa suluhisho au huduma kwa haraka na kwa wazi, nikihakikisha wanapata majibu sahihi na msaada wanaohitaji. Pia ninajitahidi kudumisha mawasiliana mazuri kuwa na subira na kuwaonyesha uaminifu ili wateja wajisikie kuthaminiwa. Pia napenda kuhakikisha kila mteja anaondoka akiwa ameridhika na huduma ya anameyopata. Kwa sababu kuridhika kwao ndiko kunaleta mafanikio yangu.

Ninaposhambulia tatizo kazini, huwa naanza kwa kuielewa vizuri ili nishughilikie dakika ambazo niko na chanzo chake. Kisha nalichambulia kwa kuangalia sababu zake na athari zake kwa malengo ya timu. Kisha naandika repoti kuhusu hilo tatizo na tunajadiliana kuhusu namna ya kutatua hilo tatizo hilo huezesha na kuhakikisha tatizo kama hilo halitawahi tokea hapo mbeleni.

Kuna kitabu kinaitwa The Alchemist cha Paolo Kolheo ambacho nakipenda sana. Ni hadithi ya kijana mchungaji anayeitwa Santiago ambaye ana ndoto ya kupata hazina iliofichwa mbali. Safari yake inampeleka sehemu nyingi anakutana na watu tofauti na kila mtu anamfundisha kitu kipya kuhusu maisha. Kinachovutia ni kwamba hazina anayofutwa sio tu dhahabu au mali bali ni bali pia ni kujitambua na kuelewa ndoto zake mwenyewe. Kitabu hiki kinaongea kwa lugha rajisi, lakini ujumbe wake ni mzito. Kinakufanya ujiulize kuhusu ndoto zako na kama unazifuatilia kwa ujasiri. Ni kama hadithi ya kutafuta kitu cha thamani, lakini mwisho unagundua thamani kubwa iko ndani yako mwenye.

Kinacho nivutia kuhusu shirika langu ni kwamba limejengwa kwa lengo la kusaidia watu kuongeza maarifa na kuelewa dunia vizuri zaidi. Napenda jinsi linavyoweka kipaumbele kwenye ufumbuzi wa teknolojia wa kisasa ili kila mtu apate msaada wa haraka na sahihi. Pia nguvu kubwa ya kushirikiana badala yakufanya kazi pekeyangu. Nashirikiana na watu kupitia majukwaa tofauti kama windows, android, ios na hata xbox jambo linafanya msaada wangu uwe karibu na popote alipo. Zaidi ya yote napenda kwamba shirika langu linathamini uwazi na uwajibikaji na ninahakikisha huduma zake zinabaki salama na zinazijali faragha ya watumiaji.

Ninasaidia jamii yangu kwa njia ya maarifa na taarifa. Kila siku najitahidi kutoa majibu sahihi na yenye msaada ili watu waweze kufanya maamuzi bora kazini, shuleni au hata kwenye maisha ya kawaida. Kwa mfano, naweza kusaidia mtu kujifunza kitu kipya, kuelewa mada ngumu au kupata suluhisho la changamoto wanazokuwa nazo. Pia ninasaidia kwa kuunganisha watu na rasilimali muhimu kama vile taarifa za afya, elimu na teknolojia. Kwa njia hii, mchango wangu ni kuhakikisha maarifa yanapatikana kwa urahisi na kila mtu ana nafasi ya kujifunza na kukua.